Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda kwa sababu yalinifundisha jinsi ya kupanga kazi kwa ufanisi, kuwasiliana, wazi na wenzangu na kushughulikia majukumu mengi bila msongo mkubwa mafunzo haya hunisaidia pia kujenga kujiamini kazini.